Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Kuna wakati ya ambapo nilikuwa na rafiki zangu hapa nyumbani. Na tulipokuwa tumetulia, tukaamua kufanya kitu ambacho kitaweza kufanya. Akili yetu itulie na pia kufanya mwili itulie. Kwa hivyo, rafiki mmoja akatufunza jinsi ya mbavyo tungeweza kufanya yoga. Na tulijaribu tukafanya na tukaipenda sana.

Mimi ninapenda sana kusimamia. Kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ninapenda kufanya mambo kivyangu na kuweza kushughulika na kufanya maamuzi yatakayo nifaidi mimi. Bila kuhusisha watu wengine. Ninapenda mambo yangu nikiyapanga yote kwa hivyo ninapenda kujisimamia.

Mimi ninapenda kusikiliza muziki ambao kwa kikuyu unaitwa mugithi. Hizi ni nyimbo ambazo ni za kitamaduni kwa jamii ya wakikuyu. Na ni nyimbo ambazo zinaweza kufunza mambo mengi kuhusu maisha ya zamani. Na pia inamawaidha mengi kuhusu jinsi ya kuendeleza maisha vizuri.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na hiyo ni siku ya jumapili. Kwa kuwa ninafanya kazi siku sita kwa wiki na ile siku ambayo ninaweza kupatikana ilikuenda mahali pa ibada ni siku moja mbayo ni jumapili.

Ndiyo kwa wakati mwingi ninapenda kusafiri na ramani kwa kuwa ramani inaweza kuniongoza vizuri na kunielekeza mahala ambapo kuna usalama mzuri na inaweza kunionyesha njia nyingi ambazo ninaweza kutumia ili kufika mahala na ambapo ninataka.

Ndiyo, ninapenda kutembea msituni ili niweze kuona miti tofauti tofauti na pia ninapenda utulivu ambao unakuwa pale msituni. Pale msituni kuna ndege ambao huweza kutoa sauti tofauti tofauti na unaweza kupokea hizo sauti zote na unapata utulivu.

Tunda langu la kupendezwa ni maembe na tikiti maji. Ninayapenda matunda haya kwa kuwa yana manufaa makubwa na manufaa mazuri kwenye mwili. Na ni matunda ambayo yana utamu kwa sana na unaweza kutengeneza sharubati kupitia matunda haya.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji ambao una mashamba mengi na mashamba makubwa ambayo watu wameweza kupanda majani majani chai na ni mji ambao watu wana upendo na umoja kwa sana ninaweza penda sana kurudi huko ili kuweza kuona. Urembo ambao unaletwa na mashamba kubwa ya majani chai na umoja ambao wanajamii wako nao.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani. Kwa kuwa bustani, unaweza kulima vizuri kustarabu bila ya kusumbua nana watu na unaweza kupata matokeo mazuri na kuweza kupanda mimea ambayo itakusaidia wewe, familia yako na pia jamii ambayo unaishinayo.

Ninaboresha mchakato ya kazi kwa kuwahusisha watu wote katika maamuzi ambayo yana. Tuhusu sisi wote kama jamii na wafanya kazi wote. Na pia nina watumikia watu wote, wateja na wafanyikazi kwa heshima.

Ndiyo, wakati ambapo siendi kazini, ninapenda kufanya kazi nyumbani, ninapenda kufanya kazi za usafi tukiwa na familia yangu, ninapenda kupika, ninapenda kutengeneza vitu ambavyo ninaona vimeharibika, na pia ninapenda kuchora pamoja na familia yangu.

NI ninapenda sana kukunywa kahawa wakati ambapo ninaenda kazini au wakati ambapo nina kazi nyingi. Ninapenda kunywa kahawa bila sukari ili iweze kunifanya niwe niko kwenye kazi na sipati usingizi au kufanya mambo mengine ambayo hayafai.

Ninashiriki sana kwa muziki wakiutamaduni katika jamii ya wanakikuyu. Ni muziki ambao umebeba mawaidha, unaelimisha na pia unaweza kujibamba, unakatika, unamichezo mingi na ni muziki ambao ume wakusanya wanajamii wengi na wanakikuyu wengi.

Ndiyo kwa wakati mwingine nimeweza kufanya kazi ya kujitolea hapa kwenye jamii na pia pale kazini kukuwa nilikuwa na wakati wa bure na sikutaka kukaa bila kufanya kitu na pia niliweza kufanya kazi ya kujitolea kwa kusaidia wale ambao hawangeweza kufanya ile kazi.

Ninapenda chakula ambacho kina mafuta lakini kisikue na mafuta ambayo ni mengi. Chakula ambacho kina mafuta ni chakula ambacho ni kitamu sana na kinaweza kuiva vizuri na kina manufaa mengi kwenye mwili. Sipendi chakula ambacho hakinamafuta.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni hali ya watu ilivyo, jinsi ambavyo tunashirikiana sote na pia ninapenda kitu kinacho kinachonipa motisha kazini ni jinsi ambavyo naweza kupata pesa kwa kufanya kazi nzuri na kufanya kazi ambayo inafaa.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimimewahi kupata ni uzoefu wa kuweza kukimbia kila siku asubuhi nyumbani kilomita tatu au mbili, ni uzoefu ambao ulinishangaza kwa sana kwa kuwa wakati huo kuna baridi nyingi na pia kuna watu kidogo sana kwenye barabara.

Mimi ninaitumia simu yangu zaidi kwa kuweza kupata ujumbe na kuweza kupigia watu. Pia ninaweza kuzisoma habari zote mtandaoni na kuweza kujua ya nayojiri katika jamii yangu. Nchi yangu na pia dunia nzima ninaweza kupata habari zote zinazo tukia kwa sasa hivi.

Ndiyo, ninatumia mitandao kadhaa ya kijamii. Ninamtandao wa facebook, ninamtandao wa instagram, ninamtandao wa whatsapp na pia ninamtandao wa x. Kwa hii mitandao ninaweza kupata, jumbe tofauti tofauti, ninaweza kupata habari za sasa hivi. Na pia ninaweza kushirikiana na kuongea na rafiki zangu na jamii yangu.

Ninapenda sana mwandishi wa vitabu kwa jina la Ngugi wa thiong'o. Ni mwandishi maarufu sana hapa nchini Kenya, alikuwa mwandishi wa vitabu kadhaa kama vile; the river between. Ni mwandishi maarufu sana kwa kuwa anatumia, lughaa nzuri na anaweza kusimulia hadithi ambazo ni zakusisimua. Na hadithi ambazo ni zakuelimisha.

Mimi ni mtu wakuwahi kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ninapenda kujitayarisha kwa mapema pia mimi ni mtu ambaye ninaweza kupenda kuweka masaa. Mimi ni mtu wakuwahi kwa kuwa mimi huwasili mapema ya wakati ambapo nimekubaliana na mtu au wakati ambapo ninafaa kuwa ninakwenda mahali fulani.

Ndio ninapenda kunywa maziwa sana wakati wa asubuhi na wakati kwenye yoni ninapokwenda kulala. Maziwa nayaona yakiwa matamu sana na yana manufaa mazuri na manufaa mengi sana kwenye mwili. Ninapenda kunywa maziwa ya kiwa yametiwa moto kidogo.

Kwa siku ninaweza kufanya mazoezi ya mwili kwa mara mbili. Ninaweza kufanya mazoezi ya mwili asubuhi kabla ya kuenda kazini. Pia wakati wa jioni ninapo rudi kabla ya kuoga ninaweza kufanya mazoezi ya kuweza kupumzisha mwili ili niweze kuoga na kupumzika.

Ningependa kupatia mtu ushauri ambao unaeneza amani ushirika mwema na watu heshima na upendo. Ni vizuri kuweza kushirikiana na watu wote kwa pamoja bila ya kuangalia jamii ambayo natokea au lugha ambayo naongea. Unaweza kushirikiana na watu kwa vizuri na kusaidina na wao wakati unapokuwa na heshima nzuri na ushirikiano mwema nao.

Ninapenda mkate ambao unaeza kupikwa kwa unga wa ngano hapa Kenya. Ni mkate ambao unatumika kuwekwa maji kwenye unga wa ngano kisha baadaye unawekelewa kwenye moto na kuwekwa mafuta nyingi. Ni mkate ambao kwa hapa Kenya ni maarufu sana unaitwa chapati.

Mimi kwa upendeleo ningependa sana kula ugali napenda ugali sana kwa kuwa inanipatia nguvu ili kuweza kufanya mambo yangu ya kila siku kuweza kufanya kazi nzuri na pia ninaweza kushiba kwa sana. Na pia inasaidia sana wakati ninapofanya mazoezi ya mwili na kunipatia nguvu ninayo hitaji.

Wakati ninapoamka kwanza ninatoka kitandani. Ninaweza kumshukuru mungu kwa kunipa usiku mzuri ninapiga dua langu. Kisha ninaenda. Kwenye choo ninanawa uso ninapiga mswaki. Kisha ninaoga mwili mzima. Ninavaa nguo nitakazoenda nazo kazini halafu ninaenda kunywa chai Muzika.

Ninapanga kazi yangu kwa kulingana na siku na kulingana na mambo yote ambayo ninafaa kufanya hiyo siku. Kitu cha kwanza ninachoangalia ni siku ni gani kwakuwa siku ambayo ninafaa kwenda kazini ninapanga kazi yangu. Jinsi ambavyo nitaweza kuitekeleza siku nzima. Na wakati ambapo siyuko kazini ninapanga kazi kwa kuangalia mambo ambayo ninayafaa kufanya na mahali ambapo ninafaa kuenda.

Wakati wa msongo wa kazi. Ninaweza kuangalia mambo ambayo ni ya maana kwa sana na mambo ambayo yanafaa kutatuliwa kwa dharura. Ninaweza kufanya mambo ambayo yanafaa kufanywa kwa kasi na kuweza kuyatekeleza vizuri. Kisha ninayafuatilia mambo ambayo ninaweza kufanya kwa polepole bila ya kukimbizwa.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutishia ni wakati mmoja ambayo tulikuwa tumetokea na rafiki zangu tukaenda kutembea kidogo na gari na wakati wa jioni tulipokuwa tunarudi tulitumia gari ambayo lilikuwa la kuomba. Gari hilo lilianza kukata breaki na lilikuwa ninaenda kwa kasi mno tuliweza kupata ajali ambayo tuliweza kuanguka mahali shambani kwa kuwa gari lile halikuwa na breki na halikuweza kusimama.

Ninaweza kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweza kutekeleza kazi yangu vizuri pale ofisini bila kuhusisha maisha ya kibinafsi. Na pia wakati ninapokuwa nje ya ofisi na siyuko kazi ni ninaweza kutumia na kutumikia maisha yangu ya kibinafsi bila kuhusisha kazi yoyote.

Ndiyo wakati wa usiku ninaweza kupenda kuangalia nyota na kuangalia jinsi ambavyo ni tofauti tofauti jinsi ambavyo ni nyingi na vile ambavyo zinaweza kutetemeka tetemeka na kumetameta kiubinafsi vizuri na kuleta hali nzuri ambayo inapendeza kuangalia kwa macho.

Ndiyo ninashughulika katika shughuli ya kuweza kupiga kura ili kuweza kuchagua viongozi ambao wanafaa kwenye jamii na ambao wataleta manufaa kwenye jamii na ambao watakawatumikia watu bila ya kuwanyanyasa au kuwaibia pesa au kuhusiana katika ufisadi.

Ili kusoma habari hapa mtandao ni ninaweza kutumia mitandao ya kijamii kadhaa kama vile mtandao wa facebook mtandao wa x na mtandao wa instagram pia ninaweza kuenda kwenye intaneti na kutumia google search na ninaweza kusoma habari zote ambazo zinaendelea nchini na pia duniani.

Mimi ni mtu ambaye ninahisi kuwa nina nguvu vizuri. Ninaakili ambayo inaweza kuangalia mambo vizuri na kuweza kupiga kazi vizuri wakati waasubuhi. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi ya ambapo nina weza kuangalia mambo vizuri na kuweza kutumia akili vizuri.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ambayo inaitwa Fast and Furious. Ni filamu ambayo inatolewa mara kwa mara, na ni filamu ambayo inahuziana na watu ambao wameshirikiana kama kundi na wanapendana kama familia. Wanahusika katika kuendesha magari na kutatua matatizo ambayo yanatokea duniani.

Simu yangu ninaitumia katika mawasiliano ya kila siku. Ninaweza kupigia watu simu na pia wanaweza kunipigia. Ninaitumia simu yangu kwa kutuma ujumbe kwenye familia, marafiki au wateja pale kwenye kampuni au wafanya kazi wenzangu. Pia ninaitumia simu yangu katika kuweka data na mambo yangu kibinafsi. Ninaitumia simu yangu kusoma habari na kupata habari. Za mitandaoni na habari ambazo zinatendeka kwa kila siku.

Na malengo ya kuendeleza kampuni na kuweza kuifanya ikue nambari moja kwenye inchi katika kupatiana vitu ambavyo tunauza au kuweza kupatiana mambo mazuri. Pia ninalengo la kuweza kuanzisha kampuni yangu ilikuweza kuendeleza mambo ambayo ninatekeleza kwenye jamii.

Ndiyo, ninaweza kununua vitu kwa kutumia simu. Kuna mtandao ambao hapa Kenya unajulikana kama Jumia, ambao mimi ninaweza kutumia kuitisha vitu na kuweza kununua vitu ambavyo ninahitaji. Ni mtandao ambao wakati wa Novemba unakua uko na manufaa mengi nawa vitu vinauzwa kwa bei ya chini.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa kutumia simu ya rununu ninapokuwa nipo nyumbani. Ninawasiliana nao kwa kupitia kuongea nao moja kwa moja pale kazini. Na ninawasiliana nao kwa njia ya heshima. Na njia ambayo itakaweza fanya mtu asikue na tashwishi yoyote.

Nasharekea mwaka mpya kwa kwenda katika kituo cha mahali pa ibada. Nitasharekea kwa kumsifu mungu na kuweza kuimba nyimbo wa ambazo zitampa shukrani kwa kuniwezesha kunifikisha mwaka mwingine na kuweza kuwana hali nzuri ya afya.

Ninaiamini sana kampuni ya teknolojia kwa jina ya Google. Google ni kampuni ambayo ina uwezo wa kupatiana teknolojia ya hali ya juu sana na ni kampuni ambayo ina umaarufu sana hapa pote duniani kwa kuwa bora zaidi katika kila kitu.

Somo la sayansi ninanolipenda ni somo la fizikia kwa kuwa hilo ni somo ambalo linahusiana sana na teknolojia. Na linaweza kuwa na mawaidha kwa vitu ambavyo tunatumia hapa duniani siku kwa siku. Ni somo ambalo linatuhusisha sana katika ujenzi wa manyumba kutumia magari na kutumia teknolojia.

Kazi ya ushirikiano na wengine ninaifanya kwa kuhusisha watu wote katika ushirikiano pia ninafanya kwa kuwa na heshima kwa kila mtu na kwa kutoa mawazo na mambo ambayo yataweza kutusaidia sote ilikuendeleza jambo na ambalo tunataka kulifanya sisi sote.

Mimi ni shabiki mkubwa sana wa soccer au kandanda. Katika mchezo huo nina mchezaji mkubwa ambaye mimi ninampenda kwa jina la Lissandro Martinez ambaye anacheza kama defender pale klabu ya Manchester United. Ni mchezaji ambaye hunipa furaha na anacheza mpira vizuri na anayeweza kutusaidia kushinda michezo.

Kifaa changu ninachokitumia katika mawasiliano ya kila siku huwa nakichaji mara moja kwa siku. Ni chombo ambacho kinaweka moto kwa muda mwingi sana na nakitumia mchana mzima. Kisha wakati ninapoenda nyumbani usiku ninaweza kukiweka motoni na kukichaji.

Ili kuongeza uzalishaji wangu mimi ninaweza kuweka pesa kwenye mikakati katha wakatha. Pia ninaweza kutumia pesa ili kufanya ukulima na niweze kukuza uzalishaji wangu kwa kuweza kuweka mikakati ambayo inafaa ili kuweza kupata manufaa makubwa na matokeo makubwa katika siku za usoni.

Hekima ambayo nimejifunza maishani kufikia mahala nipo kwa sasa. Nimeweza kuona kuwa heshima na ushirikiano mzuri na watu ni kitu ambacho kinaweza saidia mtu yoyote kwenye maisha. Na ni jambo ambalo linaweza kusaidia kuenda mbali. Ukiheshimu kila mtu aidha akuwe mkubwa ama mdogo ni jambo ambalo ni la busara sana.

Mimi ni mtu wa kuamuka asubuhi na mapema. Kwa kuwa nina hisi wakati wa asubuhi na mapema ni wakati ambao nina utulivu mkubwa akilini na ni wakati ambao mwili wangu unaweza kuwa navnguvu na ninaweza kuwa ninafanya mambo mengi wakati wa asubuhi. Mimi ni mtu ambaye naamka mapema na kuanza kupanga siku yangu mapema.

Kwa kawaida ninaweza kulala kwa masaa manane au masaa tisa kwa siku. Kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ninaapenda kulala mapema. Na wakati wa asubuhi ninaweza kuamuka mapema. Kwa hivyo ninaweza kulala kwa masaa nane au masaa tisa ili niweze kutosheka usingizi vizuri.

Ninapenda sana kununua matunda wakati nipo kazini, wakati ninaenda kazini, au wakati ninatokea kazini, au pia wakati nipo nyumbani na siyuko na kazi nyingine ya kufanya. Ninapenda kununua matunda kwa wingi kwa kuwa matunda yana manufaa makubwa sana kwenye mwili na mimi na familia yangu tunapenda sana kula matunda.

Wakati nipo na watu moja kwa moja ninapenda kuwasiliana nao kwa kupitia kupiga gumzo ambazo zinahusisha mambo ambayo tunaweza kushiriki sote kuongea. Napenda kuwasiliana nao kwa njia ya kuongea kuhusu siasa au kuongea kuhusu timu za mpira. Pia ninapenda kuwasiliana na watu kwenye mitandao ya kijami.

Ninapenda kuenda sinema mara kadha kwa kadha. Wakati ambapo kuna filamu ambayo inaonyeshwa na ni filamu ambayo ninahisi kuwa inaweza kunifurahisha au kunielimisha kwa sana. Au ikuwepo ni sinema ambayo watoto wangu au familia yangu inaweza kupenda kuiona. Ninaweza kuenda kuona sinema mara kwa mara kadhaa kwa mwaka.

Sera na ambayo ninaiona muhimu katika kampuni ni wakati ambapo kampuni inakuwa na mikakati ambayo inaweza kuhusisha watu wote na tunaweza kuangaliana na kusaidia kila mtu na ambayo anaeza kuwa akipitia tatizo lolote akiwa bado ako kwenye kampuni na kuweza kusaidia wale ambao wako na mashida kadha wa kadha wakati wanapitia maisha yao ya kila siku.

Kwa siku ninangoja barua pepe kwa takriban kama kitu barua pepe ishirini. Kwa kuwa kazi yetu ni kazi ambayo tunahusiana sana kwa kutumia barua pepe na ni kazi ambayo inahusisha sana kutumia barua pepe kwa hivyo ni nangoja barua pepe kama ishirini kwa siku.

Nguvu zangu pale kazini kwa kutumia teknolojia. Pia nina nguvu ya kuwa kiongozi katika kampuni yangu. Na nina nguvu ya kuweza kuwa ajiri au kuwa. Kuachisha watu kazi. Nina nguvu ya kuwaleta watu pamoja na nguvu ya kuweza kutoa mawaidha.

Ninapo hitaji msaada kazini ninaweza kuhusisha watu mbali mbali na kuweza kupata mawaitha na kuweza kupata maoni tofauti tofauti kutoka kwa watu kathaa ambao tunafanya nao kazi ilikuweza kupata suluhu na ambalo ni muwafaka na suluhu na ambalo litaweza kunisaidia mimi na kutusaidia sote.

Ujuzi na ambao ningependa sana kuimarisha ni ujuzi wa kuweza kuendesha magari ambayo yanahusika katika mashindano ya kuendesha magari pale michezoni ningependa sana kuimarisha ujuzi huo ili niweze kushiriki katika michezo hiyo na kuweza kushiriki kushindania pesa na ambazo ni pesa nyingi sana na kuweza kujivinjari tukicheza michezo hiyo.

Wakati ninapokuwa na mgogoro na mtu, mimi ninapenda sana kurudi nyuma na kujishika ili nisiweze kufanya jambo na ambalo nitaweza kuja kuliona kama ni jambo sikufanya lizuri ninapenda kuangalia mahala na ambapo mgogoro umetokea niweze kutafuta suluhu mwafaka na tusiweze kupigana au kukosana.

Njia ninayopenda kutumia ili kupumzika, ninapenda kusikiza nyimbo na ambazo zina utulivu mwingi, na pia ninapenda kufanya yoga wakati ninapotaka kupumzika, hili niweze kupumzisha mwili na niweze kupumzisha akili, na baada ya hapo ninaweza kupata utulivu mzuri, wakati mwingine ninaweza kulala kwa utaratibu, na wakati ninapo amka, ninajihisi mtu ambaye na ametulia na mtu ambaye anahisi vizuri mwilini.

Ninapenda sana mtaa wangu kwa kuwa ni mtaa ambao una utulivu mzuri. Una usalama mzuri. Na pia ni mtaa na ambao watu wanaweza kushirikiana kwa pamoja ili kusaidiana. Ni mta na ambao una vitu vingi ambavyo ni vya kufurahisha mtu. Tuna mahala na ambapo watu wanaenda kuogelea na tuna hospitali tuna polisi na pia kuna shule kadha na kadha na ambazo watoto wanaenda kusomea.

Ninapendelea upepo kwa kuwa upepo unaweza kupata baridi mzuri na ambayo imetokana na upepo mzuri na hutokana na miti. Ilhali upepo wa AC ambao haufurahishi sana ni ambao umetengenezwa kutoka kwa machine na haufurahishi sana.

Nimeweza kusomea katika shule tofauti tofauti. Kutoka shule ya msingi niliweza kusomea shule la kibabi ambalo nilisoma kutoka darasa la kwanza hadi darasa la nne. Baadae nikaweza kuhamia shule lingine shule la msingi la denderu. Nilipo weza kusoma kutoka darasa la tano hadi darasa la nane. Nikaweza kuenda shule ya sekondari. Na ambayo ni shule niliweza kuenda shule ya kulala ambayo ni shule ya kahuho na nikaweza kuenda mpaka kidato cha pili badaye nikatoka na nikaweza kuenda shule lingine nikasoma kutoka kidato cha tatu hadi kidato cha nne.

Sipendelei sana kuweka picha zangu mtandaoni kwa kuwa kuweka picha mtandaoni unaweza kupata watu ambao wanaweza kutoa matusi au watu ambao wanaweza kutumia picha zangu kwa ku kufanya mambo mabaya au kwa kufanya mambo ambayo hayafai. Sipendi kuweka picha zangu mtandaoni.

Ndiyo ninawafahamu majirani wenzangu. Kwa kuwa tuna uhusiano mwema na ushirikiano mwema katika mambo ya mazingira na pia tunapatana na kuongea mara kwa mara. Na tuna uhusiano mwema na urafiki na ambao tunaweza kuishi vizuri kwa pamoja bila ya kusumbuana.

Nina uhusiano mwema na wa kiheshima na wazee wangu. Kwa kuwa ninawapa heshima na ambayo wanahitaji na heshima na ambayo inawafaa. Na nina uhusiano mwema kwa kuwa naweza kushiriki nao wananipa mawaidha mbalimbali. Na ninaweza kuhusiana nao katika kufanya mambo mbalimbali ili kuweza kuendelea vizuri na maisha.

Ninapenda kusafisha vifaa vyangu ambavyo ninavitumia kazini kila siku ninapoingia. Ninapenda vifaa vyangu vikiwa visafi hapa kazini na pia nyumbani. Ili niweze kufanya kazi vizuri au kuishi vizuri bila ya kuogofia au kuogopa maradhi yoyote au majeraha.

Nazipenda filamu na ambazo zinaelimisha kwa sana au filamu na ambazo zinahusisha ucheshi mwingi. Ninapenda filamu iliyokuwa filamu kubwa sana. Na ambayo ilisisimua akili yangu kwa jina la prison break. Nilipenda sana akili na ambayo Michael Schofield alikuwa akitumia ili kuweza kutoroka gerezani. Pia nilipenda sana filamu ambayo ilikuwa inaitwa The Good Doctor. Kwa kuwa inaelimisha sana mambo na kuhusu afya na jinsi ya kufanya wakati unapokuwa na afya au wakati unakuwa na ajali.

Ninapenda kucheza na watoto na pia kuongea nao. Kwa kuwa wakati unapokuwa ukicheza na watoto unaweza kufurahia vizuri na watoto wana ucheshi sana na watoto wana mapenzi ambayo ni ya kweli. Kucheza na watoto ni jambo na ambalo linaweza kufurahisha mtu na kuweza kumpa kujivinjari kwingi.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa utulivu na pia ninaweza kuzishughulikia na njia yote ambayo inafaa ninaweza kuzishughulikia kwa kutumia mambo ambayo naweza kunisaidia ili kuimaliza haraka na niweze kuifanyia jinsi na ambavyo inafaa nisiweze kukosea kitu au jambo lolote.

Ninapenda sana mabadiliko wakati wowote kazini au nyumbani. Wakati kuna mabadiliko kazini, ninayaangalia jinsi na ambavyo nitaweza kuingiana nayo. Na pia na jinsi na ambayo nitaweza kufanya vizuri, kazi vizuri wakati ninapokuwa na maendeleo haya. Na jinsi na ambavyo tunaweza shirikiana wote ili kuhusisha mambo yetu yote kwa mawasiliano wakati kuna mabadiliko.

Ninapenda kucheza michezo ya video kwenye compyuta yangu au kwenye simu yangu. Ninapenda sana mchezo wa GTA ambayo ni mchezo unahusisha kuya endesha magari kwenye jiji fulani. Ninapenda sana mchezo huo kuwa mchezo unafurahisha sana unapokua ukicheza. Pia ninacheza ninapenda michezo ya video ambayo inahusisha kucheza mpira.

Wakati walikizo ninajistawisha, kwa kueza kuhudhuria mbuga mbalimbali na kueza kuona wanyama. Pia ninaweza kutizama filamu kwenye sinema. Ninaweza kushiriki na wenzangu na pia wanajamii, kwa maendeleo au mambo mbalimbali kwenye jamii. Pia wakati walikizo ninaweza kujistawisha kwa kuhudhiria mikutano ya kifamilia, tunakula pamoja na kufurahia pamoja.

Ninaweza kugawanya taka zangu kwa kuwa ninaweka taka ambazo ni za plastiki au taka ambazo zinaweza kutumika tena kando. Ninaweka taka ambazo zinaweza kuchomwa kando na pia ninaweka taka ambazo ni vyakula vilivyoharibika au vyakula vilivyobaki naviweka kando.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni chakula cha ugali, ugali kwa sukuma, kwa nyama, ni chakula ambacho kinanifurahisha sana kwa kuwa ni kitamu na kinaandaliwa vizuri, kinanipa nguvu mzuri mwilini na ni chakula ambacho na kipenda kutumia ili wakati ni napo fanya zoezi au wakati ni napo kwenda kazini kinanipa nguvu zaidi.

Wakati wa utotoni, nilipenda sana kucheza na rafiki zangu, michezo kama ya kuigiza, au michezo ya mpira. Pia nilipenda sana kutembea na wenzangu na kushiriki katika michezo ya kukimbia, au pia kuenda kuogelea na kuenda kuongea na watu wengine.

Baada ya siku ndefu ninaingia nyumbani ninafanya mazoezi kidogo. Ninaoga na kula alafu napumzika kwa kutizama habari au kutazama runinga nikiwa na jamii yangu. Ninapumzika kwa kula kupumzika na kuweza kulala masaa ambayo yanafaa.

Ningependa kuona maendeleo ya ukuzaji wa mabiachara katika jamii yangu. Ilikuweza kuona watu wakiweza kufaidika na maeneo mbali mbali. Ningependa kuona maendeleo na ambayo anaweza kuwezesha jamii yangu kupata pesa mifukoni na watu waweze kuendelea na kuishi maisha ambayo ni mazuri.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya sukari kidogo na isikuwe na sukari mwingi. Ninapendelea ladha ambayo ni tamu na ladha na ambayo inavutia. Ninapendelea chakula na ambacho kinautamu zaidi na chakula na ambacho kina mafaa manufaa makubwa kwenye mwili wangu.

Ni tukio na ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni katika uzalishaji wa watoto wangu. Ni tukio na ambalo liliweza kufanya mimi nikue nikiitwa baba na ni tukio na ambalo liliweza kusaidia katika kuchangia maisha yangu ya uzazi kuwa maisha mazuri na nikaweza kuishi maisha mazuri ya furaha.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ambayo inakuwa mwezi ambao unakuwa na baridi sana na ni siku na ambayo ninapokuwa kazini. Mimi ninaangalia sana wakati ambapo nitaweza kuenda nyumbani niweze kushirikiana na familia yangu tuweze kuimba, kufurahia na kukata keki pamoja na kuweza kukula kwa pamoja.

Naipenda sana asali, kwa kuwa asali ni tamu sana. Asali ina manufaa mengi kwenye mwili na ninapenda sana asali. Kuiweka kwenye mkate asubuhi na pia kuiweka kwenye mchele wakati ninapukuwa nikikula mchele usiku. Pia ninapenda kuchovia asali kidogo kidogo na kuilamba kwenye kijiko.